Nimewai kuona mandhari nyingi nzuri, moja wapo ni mandhari ya asubui. Jua linapochomoza na anga linakuwa na rangi za machungwa na waridi. Pia nimeona mandari ya kijijini mashamba ya kijani, miti na watu wakiendelea na shuguli zao kwa utulivu. Mandhari ya mvua ikinyesha taratibu nayo hunipa hisia ya amani sana. Mandari hizi hunifundisha kuthamini uzuri wa mazingira na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha.

Ninashuhulikia wateja kwa heshima na uvumilivu kwanza na wasikiliza kwa makini ilikuwaelewa mahitaji au changa moto zao. Kisha na wajibu kwa lugha nzuri na iliyo wazi. Nikihakikisha wanapata suluhisho sahihi kwa katinikosea au kutana na tatizo naomba radhi na kuchukua hatua haraka kurekebisha. Lengolangu ni kumfanya mteja ajisikie kuthaminiwa, kueleweka na kuridhika na huduma nayompea.

Okay, napendelea kitanda kizuri na cha wastani. Kisicho kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda cha aina hiyo, hunifanya nilale vizuri nipumzike ipasavyo. Na kuamka nikiwa na nguvu, usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya na utulivu wa mwili na akili.